Mteja alinipigia akiwa na hasira leo alisema huduma yetu ni mbaya nilimsikiliza kwa makini bila kumkatiza baada ya kuelewa nikajaribu kutafuta fumbuzi. Tatizo ilikuwa rahisi lakini alitaka kumzungumzia msimamizi alitaka kuzungumza na msimamizi. Nilimwelekeza kwa afisa mkubwa kazi ya huduma. Kazi ya huduma kwa wateja ni ngumu mara nyingi. Watu wanakuwa na hasira lakini lazima uwe na subira ukionyesha huruma na ufahamu wa kutulia sio wote wanakuwa wakali wengine ni wapole lazima wasipokee hasira zao kwa moyoni. Ni kazi tu sio mimi binafsi ninafanya vizuri zaidi.

Ninatamani kusikiza mziki leo ni aina gani inafaa labda mziki wa zamani au leo baba zetu kuna nyimbo mzuri za taharabu zinaburudisha moyo au nisikilize rhumba itanifurahisha nifanye nitake kucheza nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu nitachagua wimbo upendeza. Niusikize ukijirudia mziki una nguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na hali ukiwa na huzuni mziki unakuondolea. Ukiwa na furaha mziki unakuongezea. Leo ninahisi vizuri nitacheza kidogo tu nyumbani hakuna mtu anaona nitafurahia bila aibu.

Kwangu naeza sema chumba ambacho ninacho kipenda zaidi naeza sema ni sebuleni kwa kuwa naweza kutulia na pia naweza kujivinjari zaidi ya hiyo pia ni mahali ambapo na jipata kwa muda kwa sana hata wageni wakijia naeza sema ni sebuleni zaidi.

Kwa wangu unajisema mausiyarani kundayo na waze wangu unajisema. Tunapato wa kongi tunajipato naongea sana muda kwa muda na penda mawaidha yao. Na pia nafaya mbapo muda mbapo wana nipa mawaidha. Vile ambavyo nafaa kutakeleza mambo nafaa kushugulikia mambo na pia vile ambavyo unafaa kutekeleza kila kitu.

Ninaeza sema likizo yangu ya ndoto ni afrika kusini kwa kuwa naona wako na tamaduni mzuri wako na vyakula vizuri na pia maeneo ya kutembelea. Eeh kihistoria pia inakabora zaidi ya kwa nguni Afrika kusini.

Mji wangu wakuzaliwa nawezasema ni mjiu umetulia ingawaje sasa hivi umeweza kuwa na watu wengi. Badona na penda na naifadhi historia mbazo nimekuwa nazo huko na pia ndio kuna majama walio kuwa uko kwa kuwa ni watu na wajua kama familia siyo mjii tu kwangu ikona hadithi mingi wako.

Michizo ya video ninapenda kwa kuwa ni bora zaidi kwa inafanya akili inachangamka na pia ni bora kwa mda ambao sifanyi kazi au sitembe kwa sana. Na izema nazipenda sana kwa kwa kwa pia inachangamsha zaidi.

Manthari bora zaidi nilishawahi kuona naweza sema ni kwenye msitu ambapo kuna mti mahali ambapo pametulia, hewa ni safi. Naweza sema hiyo ndiyo manthari bora zaidi nishaona. Mahali kuna miti tu yaani hakuna manyumba, hakuna kelele ya ni ndege tu wanacheza tu.

Kwawangu nesema sasa hivi sina ndege wowote wa kufuga nyumbani ingawaje ningependa sanaa. Kwa makuku ingawaje siishi maali ambapo ninaweza kupata nafasi ya kufuga ndege na pia muda sina.

Kwangu napenda tishati zaidi kwa kuwa ni mavazi ambaye imetulia na ingawaje shati ni bora ukiwa ofisini ama mahali pa heshima ndio napaswa nikuvaa shati lakini kwangu mi naezasema tishati kwa zaidi kwa.

Samo ambalo nililo lipenda zaidi naezasema ni kemea. Kwa kuwa ili nisaidia kujua nini na nini kuchanganya na kazi bora bora pia na kuelewa ambavo unafaa kuchanganya rangi vitu kama izo pia niliko nisema kemea zaidi.

Kwangu mimi naweza sema kazi nyumbani ni bora zaidi kwa kuwa inafanya mtu anaweza kutulia akili kama uko na mawazo mingi kufanya kazi nyumbani. Akili inaweza kutulia na pia kwa hilo naweza sema. Inafanya lakini sio zote.

Kwa sasa hivi naeza sema kinywaji ambacho c nacho kipenda kwa sasa hivi naeza sema chai kwa kuwa pia inaniwezesha kutuliza mawazo na pia jioni ni mzuri sana na inafanya mtu anaweza kulala vizuri na pia kama usha shimba inakuwa njema zaidi.

Na kwangu naeza sema jambo bora zaidi kwa dini, inaweza kuwa ni upendo na pia umoja na watu ambao wana elezana ukweli na kuongozana kwa ubora. Kwa hizo ndiyo mambo ambayo naezaa sema ni bora sana kwa dini, cha msingi zaidi upendo na umoja.

Na kwangu naeza sema paka ni bora kwa kuwa ni mnyama safi, ana mambo mengi na pia ni bora kwa kuwa hana kelele na pia ametulia na pia paka akiwa ni ngumu kupata vidudu ama pia panya. Kwangu paka zaidi.

Kwangu kitu ambacho kinaweza fanya nicheke naweza sema ni video za ucheshi na pia. Video kwenye mitandao ya kijamii, tuseme vile YouTube. Nyingi za ucheshi sana, kwangu nilizosema ucheshi ndiyo unafanya nacheka zaidi.

Nesasema sikukuu na sherekea na marafiki, jama zangu na pia. Watu ambao wapo karibu na mimi kwa kwa ni siku yenye furaha na pia naweza kutulia na pia gumzo hapa kule na jamaa zangu.

Aaaaa jukumu ambalo ninalo lipenda naweza sema ni lile la ku panga watu, panga mikakati na kuangalia vitu ambavyo vina vyoenda na kwa zaidi ku kuwasaidia wageni pia na pia kuwapa mawaidha walio wageni kwenye kazi na kuwafanya wafeel wa wahisi ni kama waponyumbani.

Naezasema ni siku bora zaidi, siku ambao kila mtu anAitHamini. Kwangu naezasema napenda sana kuisherehekea na majamaa wangu wa karibu. Kwa vyakula na vinywaji na pia naangalia mawaitha kutoka kwa watu walio wazee na nisikie nini mbora na napaswa kufanya.